Inapofikiria kuhusu marafiki zangu, sioni tu kundi la watu ninaofahamu ninaofahamiana nao bali ninaona mafumu muhimu wa msaada, furaha na ukuaji katika maisha yangu. Tunapokuwa pamoja, tunafanya shughuli mbali mbali ambazo hazitupi tu burudani bali pia zinaimarisha hisia zetu za ushirika na umoja. Kuna mambo kadhaa ninayofanya tunapokua na marafiki zangu. Na haya ni maelezo ya mambo ambayo tunapenda kuyafanya tukiwa na marafiki zangu ambayo ninayaona kuwa muhimu. Moja ya shughuli tunazozipenda zaidi ni kukutana nyumbani kwa ajili ya mazungumzo marefu tukiwa tunafurahia chai ya viungo. Tunatumia muda huu kusimuliana hadithi za maisha, mafanikio na hata changamoto tunazopitia katika shirika letu la kazi. Mazungumzo haya yanatupa utulivu sawa na ule ninaopata nikiwa kwenye chumba changu. Tunapokunywa chai pamoja, tunatengeneza mazingira ya furaha nyumbani. Yanayotusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza upendo. Mimi na marafiki zangu ni mashabiki wakubwa wa michezo. Hususan mpira wa miguu. Tunapenda kukusanyika sebuleni kutazama mechi za timu tunazozipenda ambapo tunapata msisimuko wa pamoja. Kushangilia ushindi na wakati mwingine kutaniana pale timu ya mmoja wetu inaposhindwa. Pia tunapenda kusikiliza muziki wa jadi na vipindi vya redio vinavyotukumbusha asili na utambulisho wetu. Hali hii ya ushirika inatupa nguvu na kutufanya tujihisi tuko salama na wenye furaha. Ya kikundi chetu kinaamini sana katika kurudisha kwa jamii. Hivyo mara kwa mara tunashiriki kazi za kujitolea pamoja. Tunapenda kwenda kusaidia katika vituo vya kijamii au kushiriki kampeni za kutunza wa mazingira. Tunatumia uwezo wetu wa ufikiri wa kina kutatua changamoto za jamii. Tunajihisi wenye tija. Wakati wa shughuli hizi za nje, tunakuwa waangalifu sana na jua kali kwa kuvaa kofia na kupaka mafuta ya kinga ili kulinda afya zetu kwa tukitumia mudahuo kwa manufaa. Nyakati za asubuhi au jioni, tunapenda kuendesha baisikeli pamoja. Hii ni njia yetu ya kufanya mazoezi ya mwili huku tukigundua maeneo mapya na kufurahia hewa safi. Baisikeli hutupa uhuru wa kuzungumza, tukiwa njiani na kutumia uwezo wetu wa hesabu kukadiria umbali na muda wa safari yetu. Ni wakati ambao tunatumia kujiimarisha kiafya na kisaikolojia tukijiepusha na kelele za mjini na kuzama katika utulivu wa asili sisi ni wapenzi wa ubunifu. Hivyo mara nyingi tunatembelea maonyesho ya sanamu. Tunapozama kwenye mchoro wa sanamu, tunajadiliana kuhusu maana mbali mbali na jinsi sanaa hiyo huguza hisia zetu. Hii inatuchochea kuwa na utulivu. Woka.